Malengo ya kila mwezi kazini nayaweka kutumia mpangilio huu Kuna malengo ambayo yanafaa kushugulikiwa haraka sana na kuna malengo ambayo yanaweza chukua muda, mrefu, kidogo na malengo haya pia nina malengo yangu na kuna malengo ya kazini na kwa hivyo, ninashugulikiwa malengo ya kazini kwanza ambayo yanahitaji umuhimu, umaarufu na ustadi na malengo yangu ya kazini pia yasikinzane na yakazini na kwa hivyo malengo haya ni nayaweka kwanza nianze kushugulikia malengo ya kazini ambayo yanahitaji wakati wangu na umaarufu wangu na kila kitu changu na ndiposa ninarudi kwa malengo yangu ya nyumbani.

Naam, nimewahi fanya kazi ya kujitolea kwa kuwa kazi ya kujitolea hii ni kutoka kwenye moyo wa mtu na kazi hii ya kujitolea ambayo ilifanya, tulienda kusaidia wanafunzi katika shule fulani ambao hawajiwezi, na kazi hiyo ilikuwa kuwasaidia tu na kuwaongelesha na kuwapa motisha kwa kuwa maisha haya Kwa kuwa hawa hawajiwezi haimanishi kuwa itakuwa hivyo maisha yao yote na kazi hiyo tuliifanya kwa moyo mkunjufu, kwa kufurahi na kwa kujitolea na pia tulifurahia kujumuika na wanafunzi hao na baada ya sisi kutoka pale wanafunzi hao walibadilisha mafikirio au mafikira zao kuhusu maisha na vitu vingi. Na kwa hivo tuliweza kuwatia moyo na kutia mtu moyo hadi afurahie ni jambo la maana sana na linakupa wewe pia wewe linakupa motisha na linakufurahisha pia.

Naam nimewai enda kwenye tamasha la mziki. Mwezi uliopita wa nisema mwaka uliopita. Wakati huo wa sherehe, msimu huo wa krismasi na msimu wa sherehe hivyo, matamasha ya mziki ni mengi sana. Na kwa hivyo, siku moja baada ya kutoka kazini au siku katha wakatha. Hei kwa siku moja, nilikuwa naenda kwenye tamasha hizo za mziki na kujumuika na wenzangu na kufuraia mziki, mziki wa ina mbali mbali, mziki wa kiafrika, mziki wa kutoka ugenini, mziki wa inchi jirani na wakati huo ulikuwa wakati mzuri nilioza kufraia, nilioza kuburudika na niliweza kufurahia pia na marafiki, kujumuika na watu watabaka na ina mbali mbali na kwa hivyo, nimaweza kuenda kwenye tamasha la muziki.

Pahali ambapo ninapenda kuwa, inalingana ni wakati gani na ninafikiria nini wakati huo Kuna wakati mwingine, wakati ambapo mwili wangu amapengine wakati ya mbapo ninafikiria jambo fulani Jambo linalo hitaji ya akili zangu zote, fikiria zangu zote na wakati huo, ninapenda kuwa mahali, ambapo kuna utulivu mahali ambapo ninaweza tulia, mahali ambapo ninaweza panga kazi mahali ambapo ninaweza kutulia na nifanya mafikiraza hali ya juu na wakati ambapo nimeenda nje kuburudika na watu Wakati ambapo nimemaliza kazini Wakati ambapo ninataka kujiwachilia kidogo Pali ambapo pahali yapo ninaitaji pahali penye kelele Pahali penye mziki, pahali penye michezo Pahali ambapo watu wamechangamka na ni hivo ndivo Najipanga.

Ninapendelea kuvaa ndevu na siyo kunyoa Kwa sababu ndevu ni asili ya mwanamume. Ndevu ni kitu ambacho mungu alipatia mwanaume ili kiweza kumtofautisha na watu ingine wanaume huwezi kutofautisha na watu wengine ambao ni wanadada ama wanawake na kwa hivyo ndevu pia katika jamii ya kiafrika ni Jambo ambalo linaheshimika kwa kuwa mwanaume mwenye ndevu ni mwanamume mwenye majukumu ni mwanamume ambaye anaeza jukumika na mambo fulani na kadha wa kadha na kwa hivyo ndevu mimi ninapenda kuzivaa na sio kuzinyoa. Ninapenda ndevu zangu na pengine zikiwa ndevu sana ndio ninaenda ninapunguza tu kidogo tu lakini inapenda kuvaa ndevu.

Kitu ambacho ninapenda kufanya na marafiki zangu Italingana pia marafiki zangu ni marafiki wakunifaa na Wakufaana na kwa hivyo tunafanya karibu kila kitu nao kutoka kwa furaha, kwa huzuni, kwa mawazo, kwa nini tunafanya kila kitu na marafiki zangu na wakati wa furaha tunapenda kucheza, michezo Tunapenda kuenda kwenye mikahawa ya burudani Tamasha za muziki na mengineo Wakati wa huzuni au kitu kibaya kimetokea, tunajumuika na wenzangu ili kusaidia yule ambaye ameathirika au kumfariji na mambo haya yote na wakati ambapo pia tunahitaji tumeketi chini, tunahitaji fikira zetu pamoja ili tufanye jambo fulani Tunajumuika na marafiki zangu pia na tunaweza kueka akili zetu pamoja na mambo haya ndiyo ambayo ninapenda kufanya na marafiki zangu kwa wakati kila mara na kila wakati.

Maoni au maono ya watu wengine ninayapokea kwanjia zifuatazo. Kuna maoni marambili, kuna maoni ambayo ni ya kukusaidia, maoni ambayo ni ya busara, maoni ambayo mtu ameyaona na akaona hakuonyeshe au akuambie. Na kuna maoni mengine ya kejeli, matusi na hata kukudhalilisha tu na kwa hivyo, maoni enye usaidizi, maoni enye busara Nina chukua kwanjia mkunjufu, kwaro mkunjufu Nina chukua kwanjia ya upendo na ninafuraia na hata kumshukuru yule ambaye amenipa maoni ya Lakini maoni mengine ya kejeli, ya matusi ya kukufanya tu ujisikie vibaya na kukudhalilisha maoni yale ni nasikia tuna siya tilima na niyata kidogo ya naingilia kwenye sikio moja na ya natokea kwenye sikio jingine na hivyo ndivyo ni napokea maoni kutoka kwa wengine.

Siwezi sema kuwa ninaa kauidadi ya marangapi ambapo ninaenda hospitali kwa mwaka Lakini hospitali ninaenda wakati ambapo nimegonjeka na ugonjwa sio kitu ambacho mtu anapangia au kitu ambacho unamipango nacho Wakati mmoja tu unaeza jipata wewe umekua mgonjwa na haukuwa umepangia na kwa hivyo, hospitali ninaenda wakati ambapo nina gonjeka au nina rafiki au mtu ni mgonjwa na yupo hospitalini au wakati ambapo ninaenda kutembelea mgonjwa na kwa hivyo, tuseme sina idadi kamili lakini tuseme mara tano kwa mwaka Hei hiyo ndiyo, mara ama idadi ya mara ngapi ninaenda hospitalini kwa mwaka.

Naam, nimewahi jifunza, nimewahi jifunza kupiga au kucheza gita, na gita ni chombo cha mziki, chombo au kifaa cha mziki ambacho kinapendeza sana kukicheza, kwa kuwa sauti ambayo unayoisikia ukicheza gita, ni sauti ya kupendeza sana, sauti ya kuburudisha, sauti ya kufurahisha moyo, na kwa hivyo, mtu yeyote anaweza kujifunza, anaweza kupenda kujifunza gita, na kwa hivyo, nami nimewahi jifunza kucheza gita, ile bass gita na sio hiyo tu peke yake, bali vyombo vingine au vifaa vingine vya muziki kama vile piano, kama vile ngoma na vifaa vingine vya kucheza gita na kwa hivyo, ndiyo nimewahi jifunza kupiga gita.